Uzoefu ninaochukulia wa kushangaza mara nyingi ni kama vile kutatua tatizo gumu kwa mara ya kwanza na kuona matokeo ya chana. Kama vile kujifunza kitu kipya ghafla kinachobadilisha namna ya kufikiria.

Njia ya kwanza ninayoutumia kupunguza matumizi ya plastiki ya kwanza ni kuepuka plastiki za kutumia mara moja. Kama vile hutumia vikombe vyombo na mifuko inayo inayoweza kutumika tena badala ya plastiki ya moja tu. Pia mimiuhubadilisha plastiki nachagua rafiki wa mazingira.

Kuwatia wenzangu moyo ni muhimu sana kazini au kwenye timu kama vile kutoa pongezi na shukrani kwa kutambua juhudi na mafanikio ya wenzangu huonyesha motisha pia kwa msaada kuwasaidia wakati wanapokabili kabili mchangamoto au kazi ngumu. Kuhimizana kushirikisha mawazo chanya kwa hivyo.

Ndiyo, ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa mtazamo wa kitaaluma kupitia taarifa ya habari mfano habari ya mtandao na magazetini, pia mtandao waki jami kwa habari, ripoti za makala za kitaaluma na pia kuangalia mwelekeo wa athari.

Zoezi nzuri niliyo jenga ni tabia ya kupanga muda wangu wa kazi zangu au taratibu kila siku hii imenisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ufanisi wangu kazini au shuleni.